Leo lazima ni ende kutembea. Nimekava sana nyumbani wiki. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakuenda wanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Ndachukua maji ni sika uke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaheza kutembea pa moja. Mazwezi ni muhimu kwa afia moyo na muli mzima. Nijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Hadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, tutengeneza tabia mzuri.

Kila nina pojua nina mkutano, naanza kujiuliza. Ndatumiaji muda huu fizuri hili nisiende kupoteza muda wa watu. Kwanza, nasoma agenda kwa makini. Ninaandika maswali na oja zangu na kujiuliza ni maamuzi gani tunatarajia kuyafikia. Halafu, na kusanya nyaraka muhimu, ripoti takwimu na mifano halisi itakayosaidia kuelezea maoni yangu bila porojo. Najianda kiakili pia, najikumbusha kusikiza wengine na kutowakatiza watu na kuzungumumza kwa uanzi na heshma. Sigu ya mkutano, nafika mapema, najipanga kwenye chumba cha mkutano na kuwakikisha simu iko kimia nisivurugwe. Ni kifanya haya yote? Najisikia naaminiwa, niko teyari kuchangia, na mkutano unageuka kuwa jukwa la matokeo, situ kikao cha maneno.

Nikifikiria kuhusu zawadi bora kabisa sioni kama kitu cha kifahari au cha bei ghali. Zawadi ambayo ningetia nzuri zaidi ni wakati unauaminifu wa mtu anae nijali, mtu aneaka, mtu anaye niuliza maswali na kusikiza majibu yangu kwa makini. Nikana, nikana kwamba unapopewa kitabu kizuri, sika karata itu, bali ni muda, mawazo na uzoefu ya kuwa aliandika. Vilivyofungwa na kukabidhiwa mikononi mwako hivyo ndivyo naona zawadi. Tendo ndogo la upendo lililo niambia na kuthamini na nimekuwaza. Zawadi kama hiyo haipotei. Inaendelea kuishi moyoni, kana, kumbukumbu, isiofutika.

Kuhusu pesa, ninaamini akiba ndiyo ngao ya kwanza kabla ya mipango mingine yote. Kila ninapopata kipato, ningependa kwanza kutenga asilimia fulani moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba au mpango wa uwekezaji kabla sijaanza kuguza pesa za matumizi. Badala ya kutegemea nia njema tu napenda kuwa na bajeti inaonyesha bili madeni na malengo ya muda mrefu ili nijue wazi kiasi kidogo kinachoweza kupelekwa akiba kila mwezi. Nakumbuka msemo akiba haiozi hata kama ni kiasi kidogo nikiweka kwa nidhamu baada ya muda kinageuka kinga dhidi ya dharula na ngazi ya kuelekea uhuru wa kifedha.

Napendelea hali ya hewa ya joto la wastani. Sibaridi wala sijuwa kali kipita kiasi. Ikifikiri kuhuzu baridi naona sueta nzito mikono baridi na kutoka nje mara nyingi. Baridi unifanya nihisi uvivu na kutotaka kufanya shuguli nyingi. Choto nalo likinizidi. Hasa kuna pokuwa na unyevu mwingi linachosha mwili na akili. Ndiyo mana napendelea siku ambazo hali ya yewa ni nzuri leo. Kuna joto la wastani upepo mwanana unavuma na unaweza kutembea nje bila kumia na baridi au jua.